Ndiyo, napenda kucheza ngoma sana. Ngoma hunipa furaha, uniondelea msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Napenda midundo ya kitamaduni na ya kisasa kwa sababu unifanya nisogee kwa isia. Nikicheza na marafiki au peke yangu, nishati uongezeka, hafi uboreka na kujiamini kunaimarika kila wakati ninapocheza. Mwili husonga kwa raha, akili utulia na siku yangu huwa nyepesi yenye tabasamu tele daima.